Zoea zuri nililojenga ni kujipangia ratiba ya kila siku na kuheshimu muda. Jambo ambalo hunisaidia kutimiza majukumu yangu kwa ufanisi na kuepuka kufanya mambo kwa pupa. Kupitia zoea hili nimejifunza nidhamu binafsi kueka vipaombele sahihi. Na kujitenga muda wa kujifunza kupumzika na kushirikiana na wengine hali inayochangia maendeleo yangu binafsi na kitaaluma.

Wakati wa baridi kali, hujitahidi kujilinda na baridi kwa kuvaa mavazi ya joto yanayofaa kama sweta, koti au blanketi ili kudumisha joto la mwili. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au supu kukaa sehemu zenye joto na wakati mwingine kufanya mazoezi mepesi ili kuongeza mzunguko wa damu jambo linalonisaidia kujisikia vizuri na kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko kufanya mambo usiku. Kwa sababu asubui unipa mda mzuri wa kupanga siku yangu kufikiria kwa utulivu na kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu mwingi. Kwamka mapema unisaidia kuwa na nidhamu, kuongeza tija na kunipa nafasi ya kutekeleza majukumu muhimu kabla ya siku kuwa na shuguli nyingi.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia rahisi na salama ya kulinda taarifa na vifaa vyangu. Mfumo huu hunisaidia kuhakikisha kuwa ni mimi peke ninayeweza kufungua simu au kifaa changu. Hupunguza hatari ya mtu mwingine kuingia bila ruhusa. Na hunifanya nijisikie kuwa na usalama zaidi katika matumizi ya teknolojia ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na kusikiliza au kusoma taarifa mbali mbali. Kwa sababu hunisaidia kuelewa kwa haraka na kukumbuka kwa muda mrefu. Pia hupenda kuuliza maswali kufanya majaribio na kujifunza kutokana na uzoefu halisi. Au makosa jambo linalonifanya niendele kuboresha ujuzi wangu na kupanoa marifa yangu hatua kwa hatua.

Napenda zaidi majira yenye hali ya hewa ya wastani hasa hali ambayo ni si ya joto kali wala baridi kupita kiasi. Kwa sababu hunifanya njisike huru na mwenye nguvu ya kufanya shughuli mbalimbali za kila siku. Katika majira haya, napata furusi ya kutoka nje kushiriki shughuli za kijami na kufurahia mazingira bila usumbufu wa hali ya hali kali ya hewa jambo linalochangia ustawi wangu wa kimwili na kifikra.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kwa kiasi na kwa malengo mazuri hasa kwa kupata taarifa kuwasiliana na marafiki au familia na kujifunza mambo mapya hata hivyo hujitahidi kuitumia kwa uwiano ili isiniathiri muda wangu wa kazi au maisha binafsi na nakikisha naitumia kwa njia chanya inayochangia maarifa au uhusiano na maendeleo yangu binafsi.

Napenda kucheza michezo mbalimbali kulingana na muda ya mazingira. Lakini hasaa, napenda inayouhusiano, ushirikiano na ushindani mzuri kama mpira ya miguu kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza msongwa mawazo na kujenga mshikamano na wengine ni chezo hunifanya njisike mwenye nguvu, mwenye furaha na mwenye afya bora.

Kinachofanya ni cheke ni mambo rahisi na ya furaha kama vichekesho vyenye ujumbe mzuri. Mazungumzo ya kufurahisha na marafiki au matukio ya kawaida yanayotokea kwa njia isiyotarajiwa. Pia napenda kucheka ninapoona watu wakifurahia maisha kwa urahisi. Kwa sababu kicheko hunipunguzia msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Changamoto nazokutana nazo kazini ni pamoja na msongo wa majukumu mengi kwa wakati mmoja muda mfupi wa kutekeleza kazi na wakati mwingine ukosefu wa rasilimali za kutosha kufanya kazi kwa ufanisi hata hivyo changamoto hizi hunisaidia kujifunza namna bora ya kupanga muda kushirikiana na wenzangu na kutafuta suluhisho kwa ubunifu ili kuhakikisha malengo ya kazi yanatimizwa licha ya vikwazo vinavyoweza kujitokeza.

Rangi ninayoipenda zaidi ni samawati kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, uaminifu na umakini. Mara nyingi naiona rangi hii katika mazingira ya asili kama anga la juu na maji ya bahari au ziwa na pia katika vitu vya kila siku kama mavazi, nembo na mapambo jambo linalonifanya nijisikie nipo katika hali ya amani na uthabiti.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni fizikia wa sababu hunisaidia kuelewa jinsi vitu vinavyofanya kazi katika mazingira ya kila siku. Kama nguvu mwendo na nishati kupitia fizikia hujifunza kufikiria kwa mantiki, hutatua matatizo na kuona uhusiano kati ya nadharia na matumizi yake halisi katika teknolojia na maisha ya kawaida.

Ninaishi katika eneo tulivu linalo nipa mazingira mazuri ya kuishi na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa amani. Mahali ninapoishi kuna huduma muhimu kama maduka barabara na maeneo ya kijamii yanayorahisisha maisha ya kila siku. Na pia kuna ushirikiano mzuri katika majirani na husaidia kujenga mshikamano.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu kwa sababu alinilea kwa kunifundisha maadili ya msingi kama kuwaheshimu watu wangu kufanya kazi kwa bidii na kuwa mvumilivu katika maisha. Mafunzo haya yamenisaidia sana katika maamuzi ninayofanya kila siku na uhusiano yangu na watu pamoja na namna inakubaliana na changamoto. Kwani yamenijengea msingi imara wa nidhamu uwajibikaji na kujiamini.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unahusiana na teknolojia na ubunifu. Asa katika matumizi ya kili bandia na zana za kidigitali kwa sababu vinanafasi kubwa katika kuboresha kazi na maisha ya kila siku. Kujifunza jambu hili kuna nisaidia kujiandaa kwa mabadiliko ya dunia ya kisasa. Kuongeza uwezo wangu wa kutatua matatizo na kufungua fursa mpya za maendelo binafsi za kitaaluma.

Nashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na mawasiliano mazuri. Nikihakikisha nasikiliza kwa makini, mahitaji na changamoto zao kabla ya kutoa huduma au suluhisho. Pia hujitahidi kuwa mkweli, mwepesi wa kusaidia na mwenye lugha nzuri ili kujenga uaminifu na mahusiano mazuri ya muda mrefu kwani naamini kuridhika kwa mteja ni msingi muhimu wa mafanikio ya kazi yoyote.

Ndiyo nasoma gazeti mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kufuatilia habari za sasa. Kuelewa yanayoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla na kuongeza maarifa yangu. Kusoma gazeti hunijangea uwezo wa kufikiria kwa kina hunifanya nijue mitazamo tofauti na hunisaidia kuwa na ueleo mpana wa maswala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi nayofanya na jinsi navyosaidia wengine au kuchangia mafanikio ya taasisi kwa jumla. Pia hupata motisha kupitia kujifunza mambo mapya kutadhminiwa kwa juhudi zangu kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano mzuri na kuwa na malengo yanayo nifanya naijitahidi kufanya kazi kwa bidii na kwa ubora kila siku.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha mwanzo. Hasa kwa kujifunza misingi kama kushika gitaa, kupiga kamba sahihi na kucheza akodi rahisi. Uzoefu huo ulinifundisha uvumilivu na nidhamu. Kwa sababu kujifunza ala ya muziki kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Na pia ulinipa furaha ya kuweza kujieleza kupitia muziki na kupunguza msongo wa mwazo.

Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa njia ya kujieleza kihisia na kupumzika baada ya shuguli za kila siku. Kupitia kupiga chombo cha muziki kama gitaa au ala nyingine najifunza uvumilivu nidhamu na ubunifu na pia hunisaidia kuongoza msongo wa mawazo na kuongeza furaha katika maisha yangu.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu hunipa hali ya utulivu na hunisaidia kuzingatia vizuri bila kuchosha macho. Mwanga wakati unafaa kwa shughuli nyingi kama kusoma kufanya kazi au kupumzika. Kwani hauleti usumbufu kama mwanga mkali sana wala kufanya mazingira yaonekane meusi kupita kiasi.